Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni ule unaonihusisha kushirikisha mawazo yangu na kushirikiana na wengine ili kutatua matatizo au kufanikisha miradi. Sababu kuu ya kupenda jukumu hili ni kwamba linanipa nafasi ya kutumia ujuzi wangu, ubunifu na fikra zangu kwa njia ya moja kwa moja. Huku pia nikijenga uhusiano mzuri wa wenzangu napenda kuona matokeo ya kazi yangu yanavyo thibitishwa, iwe ni kupitia mradi uliokamilika, ripoti iliyokamilika kwa ufasaha. Au maoni mazuri kutoka kwa wenzangu, hii inaniwezesha kujisikia kuwa na mchango muhimu katika timu na kuwa sehemu ya mafanikio ya pamoja. Zaidi ya hayo, jukumu hili linanifundisha ustadi wa kimaisha kama vile kupanga muda, kushirikiana kwa uwazi, kushughulikia changamoto na kubadilika kulingana na hali. Napenda hasa pale ninapopata changamoto ndogo au tatizo gumu. Kwani hilo linanivutia kutafuta mbinu za kiubunifu na kutumia maarifa yangu kwa njia ya vitendo. Kupitia jukumu hili, ninaweza pia kujifunza kutoka kwa wengine, kushirikisha maarifa yangu na kujenga uhusiano wa kirafiki na wa kitaaluma. Pia jukumu hili, linaongeza hisia ya kuridhika binafsi, kujua kwamba kazi yangu ina manufaa kwa wengine au inasaidia kufanikisha malengo ya timu. Kunanipa motisha kubwa ya kufanya zaidi na kuwa bora zaidi. Kwa upande mwingine linanifundisha kuwa na uwajibikaji na nidhamu kwani kila hatua ninayochukua inaweza kuathiri matokeo ya kazi ya wengine. Hivyo basi, jukumu hili si tu linanipa furaha na motisha, bali pia linanisaidia kukuza ujuzi wangu wa mawasiliano, uongozi na ushirikiano wa kikundi. Kwa kifupi, jukumu hili linachanganya changamoto, mafunzo na kuridhika binafsi na ndio sababu nililolipenda zaidi kazini.

Ninaona mikutano kama sehemu muhimu ya kazi na maendeleo binafsi, lakini aina ya mikutano ninayo penda zaidi ni ile inayo lenga kushirikiana kwa wazi, kupata suluhisho na kufanikisha malengo ya pamoja. Sababu kuu ya kupenda mikutano hii ni kwamba inatoa fursa ya kila mshiriki kueleza mawazo yake, kutoa ushauri na kushirikiana katika kubuni mikakati inayo saidia kufanikisha kazi au mradi. Napenda mikutano ambayo inakua na mipangilio mizuri, yanye agenda iliyo wazi na inaendeshwa kwa usahihi. Kwani hii, husaidia kila mtu kujua jukumu lake, kuzingatia muda na kuhakikisha kila hoja muhimu inashugulikiwa kwa kina. Zaidi ya hilo, napenda mikutano ambapo kuna mazungumzo ya wazi na ya heshima na kila mshiriki anaskilizwa bila kuingiliwa. Hii inachanganya mazingira mazuri ya kazi, kuongeza ubunifu na kutoa nafasi ya kushirikiana bila hofu ya kukosolewa vibaya. Mikutano ya aina hii pia hunisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu, kuona mtazamo tofauti na kutatua changamoto kwanja ya ubunifu. Napenda hasa pale tunapokua tunapanga miradi kuamua mikakati ya kazi au kushughulikia matatizo changamano. Kwani hiyo inaniwezesha kutumia akili yangu kikamilifu na kuona matukio ya haraka ya maamuzi yetu pamoja zaidi ya zaidi ya faida za kikazi, napenda mikutano nye mvuto wa kijamii ambapo kuna fursa ya kujenga uhusiano waki, rafiki na wenzangu. Hii ni muhimu kwa sababu huimarisha mshikamano wa timu kufanya kazi kuwa na fursa zaidi ya kusaidia kila mshiriki kuwa sehemu ya kikundi. Mikutano ninayo penda pia huwa ni muda wa maswali na majibu, ambapo kila mtu anaweza kueleza wasiwasi au kupata ufafanuzi wa jambo fulani. Kwa kifupi, napenda mikutano ambayo ni yenye mpangilio mzuri, yenye mazungumzu ya heshima na ya uwazi. Inachangia ubunifu, hutoa nafasi ya kushirikiana kikamilifu na huongeza uhusiano mzuri wa kikazi. Mikutano kama hii si tu inafanya kazi kuwa rahisi na yenye tija bali pia inawezesha kukua kielimu, kiakili na kijamii katika mazingira ya kazi.

Mafanikio nilio pata kazini ni matokeo ya jitihada zangu nidhamu na ushirikiano mzuri na wenzangu. Moja ya mafanikio makubwa ni kukamilisha miradi muhimu kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Jambo ambalo linawafanya wenzangu wa na wakubwa wangu wa kazi kuniamini zaidi. Kupitia jitihada hizi, nimeweza kujenga sifa ya kuwa mtu wa kuaminika, anayefanya kazi kwa umakini na kwa umakini mkubwa na amaya anajitahidi kila mara kufanikisha malengo ya timu. Hii imeniwezesha pia kushiriki katika miradi mkubwa zaidi na kupata nafasi ya kufanya kazi zinazo ongeza ujuzi wangu na uzoefu wangu wa kitaalamu. Zaidi ya hilo, nimefanikiwa kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano na ushirikiano wakikundi. Jambo ambalo lina limeniongeza uwezo wangu wa kushirikiana na wenzangu kwa ufanisi, kupitia mikutano, mazungumzo ya kazi na majadiliano ya mradi. Nimejifunza jinsi ya kusikiliza maoni ya wingine, kutoa mapendekezo yenye tija na kufanya maamuzi kwa uangalifu ili kuhakikisha matokeo bora. Hii imechangia sio tu mafanikio binafsi, bali pia mafanikio ya timu nzima. Kwani kila mradi unao kamilika kwa ufanisi huleta faida kwa kampuni au shirika. Pia moja ya mafanikio muhimu nilio pata ni kutambuliwa na wenzangu au wakubwa wangu kwa kazi nzuri. Hii inaweza kuonekana kupitia maoni mazuri, zawadi ndogo au hata kuruhusiwa kushiriki katika miradi yenye changamoto kubwa zaidi. Mafanikio haya yamenipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi, kujifunza mbinu mpya na kuendelea taaluma yangu kwa kiwango cha juu. Kwa kifupi, mafanikio nilio pata kazini ni matokeo ya jithada, nidhamu, ubunifu na ushirikiano mzuri. Yamenisaidia kujenga ujuzi wakitaalamu na wa kibinafsi, kuongeza imani ya wenzangu kwangu na kunipa motisha ya kudumu ya kufanya kazi kwa bidi zaidi. Mafanikio haya si tu ya nadhibitisha uwezo wangu, bali pia huchangia katika maendeleo ya kikundi na mafanikio ya jumla ya shirika au kampuni ninayo fanyia kazi.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuwa na maisha yenye maana. Sikwa ajili yangu tuu bali pia kwa watu wanao nizunguka. Nina ndoto ya kuwa mtu anayejitegemea mwenye elimu, ujuzi na kipato cha kutuosha ili nisiwe mzigo kwa mtu yeyote na pia niweze kusaidia familia na jamii kwa ujumla. Nina tamani kusoma na kujifunza mambo mapya. Yatakayo niwezesha kupata kazi nzuri au kujiajiri. Ndoto yangu ni kuona juhudi zangu zikizaa, matunda, nifanye kazi ninayoipenda na nipate amani ya moyo, nikijua kuwa nina jenga maisha yangu, hatua kwa hatua. Sitaki tu kupata pesa bali pia kupata heshima, furaha na kurithika na kile ninachofanya. Pia ninandoto ya kuwa mfano mzuri kwa wengine hasa vijana wanapata changamoto kama nilizopitia. Nataka waone kuwa haijalishi umetoka wapi au unapitia nini kwa sasa, bado unaweza kufika mbali ukiwa na nidhamu, subira na bidii. Ningependa kusaidia wengine kwa ushauri motisho au hata msaada wa kimatendo pale itakapowezekana. Kwa ujumla, ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha yaliyojaa mafanikio, furaha na amani. Huku nikiendelea kukua kila siku na kuwacha alama chanya katika maisha ya watu wengine.

Wakati niko kwenye furaha, najifurahisha kwa njia rahisi lakini zinazo niguza moja kwa moja moyoni. Kwanza kabisa, napenda kushukuru na kufurahia ile hali bila haraka. Ninaweza kukaa kimya kidogo ni kitabasamu pekee yangu na kujipa nafasi ya kuenjoy hiyo furaha kwa sababu najua si kila siku huwa nahisia hizo. Mara nyingi, furaha hunifanya kusikiliza muziki ninao upenda na weza kucheza, kuimba au hata kusikia wimbo mmoja mara nyingi bila kuchoka. Muziki hunifanya nijisikie huru na kuongea ile furaha mara dufu. Wakati mwingine huangalia video za kuchekesha au filamu nyepesi zinazo niacha, nikiwa na tabasamu. Pia napenda kushirikisha wengine furaha yangu na weza kupigia simu rafiki, kutuma ujumbe au kutana nao ili tucheke na kuzungumza, kushare furaha, hunifanya nijisike karibu zaidi na watu ni nao wajali. Wakati mwingine hutumia mitandao ya kijamii kushare hisia nzuri au picha, si kwa kujionyesha bali kwa kuhifadhi kumbukumbu ya wakati mzuri. Kuna nyakati pia najifurahisha kwa kujipa zawadi ndogo na weza kujinunulia kitu kidogo ni nacho kipenda, chakula kitamu au kujipa mapumziko maalum. Hata kujipongeza mwenyewe kwa jambo fulani nililofanikiwa hunipa furaha kubwa kwa sababu hunikumbusha kuwa juhudi zangu zina maana kwa jumla wakati wa furaha na jitahidi kuishi katika wakati huo kufurahia kilichopo kushukuru na kujiruhusu kucheka kupumzika na kuwa huru. Ninamini furaha huongezeka zaidi unapo iruhusu ikae moyoni na unapo i share kwa njia chanya.

Napenda sana mziki kwa sababu ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na huniguza hisia, mziki hubadilisha mood, hunipa faraja, furaha na wakati mwingine, hunifanya niitafakari kwa kina. Napendelea aina tofauti za mziki kulingana na hali ya moyo na mazingira. Kwa kawaida, napenda bongo na Afrobit kwa sababu vinarithi mzuri na vinaelezea maisha, mapenzi na changamoto za kila siku. Wasani kama wale wa Afrika mashariki na Afrika kwa ujumla hunivutia kwa sababu nyimbo zao zina ujumbe, unaoeleweka na unaohusiana na maisha halisi. Pia napenda nyimbo zenye midundo ya kucheza, zinazonifanya nijisike mwenye nguvu na furaha. Wakati niko mtulivu au nimechoka, napendelea mziki wa polepole na wa hisia kama R&B au nyimbo za mapenzi. Aina hii hunisaidia kupumzika, kufikiria na kuunganisha hisia zangu. Nyimbo zenye maneno manzuri na sauti laini huu huniguza sana. Hasa kama zinaelezea mapenzi, matumaini au maumivu ya maisha. Pia napenda mziki wa injili. Hasa nyakati ambazo nahitaji faraja matumaini au nguvu ya kiroho. Nyimbo hizi hunikumbusha kushukuru kuwa na subira na kuamini kuwa mambo yatakuwa sawa. Wakati mwingine, mziki wa injili hunisaidia kutuliza moyo wangu na kupata amani ya ndani. Kwa ujumla, mziki ninaoupenda ni ule unao nigusa moyoni. Unaoendana na hali yangu ya sasa na unaonipa ujumbe mzuri. Si lazima uwe mqarufu sana, ilimradi unilete hisia nzuri, ujumbe au kunifanya nijisikie mimi mwenyewe, basi huo ni mziki ninaoupenda.

Ninahifadhi data yangu katika maeneo tofauti kulingana na aina ya data na umuhimu wake. Njia ya kwanza ni kwenye simu yangu, ambapo huifadhiwa picha, video, mawasiliano na baadhi ya nyaraka za kawaida ili kuepuka kupoteza data. Kuhakikisha simu inalock na mara nyingine hufanya backup. Pia hutumia hifadhi ya mtandaoni kama Google Drive au huduma nyingine za kuhifadhi faili. Hii inasaidia kuhifadhi nyaraka muhimu kama CV, vyeti, kazi za shule au maandishi muhimu na faida yake kubwa ni kwamba naweza kuyapata popote nikitumia kifaa chochote. Mradi kuna intaneti. Kwa data ndogo, kama kumbukumbu, ujumbe au taarifa za akaunti mara nyingine, hutumia barua pepe, kujitumia mwenyewe faili au taarifa muhimu ili nisizisahau, hii ni njia rahisi ya kuhifadhi taarifa bila kupotea. Vile vile kwa data nyeti zaidi napendelea kuhifadhi kwa umakini mkubwa kama kuweka ninosiri password kutumia verification ya hatua mbili au kuhifadhi kwenye kifaa cha nje kama flash disk ikiwa ni muhimu sana. Kwa ujumla ninahakikisha data yangu iko salama imepangwa na ina backup ili nisipoteze taarifa muhimu na niwe na amani ya akili.